Aya ya, kifaa gani cha teknolojia uwezi ishi pa sipo. Nina vifaa vile ambavyo siwezi ishibila. Chakwanza ni kifaa ni simu. Simu ya rununu, yaani simu ya smartphone. Siwezi ishibila, simu ya smartphone manake natumia simu hile kuwasiliana na majamaa, marafiki na pia wafanya kazi wenzangu mahali na pofanya kazi. Pili, simu yangu inanifanya ku access yaani mtandao kuingia zile social media yaani kina X, Whatsapp pale, TikTok pia hili. Nieze kujua ni yanayo jiri na yanayo tendeka pande zingine za ulimwengu. Pili, kifaa kingine ambacho siwezi ishi bila ni tarakilishi. Siwezi ishi bila tarakilishi manake ina nisaidia kufanya kazi zangu za ziada ama zile na zinahitaji nifanyie tarakilishi. Pia pindi pia manake ninafanya hile design kwa hivo tarakilishi ni kifaa muhimu. Ni kifaa bora sana na kifaa muhimu katika uendelezaji wa maisha yangu pindi pia siwezi ishi bila Kikokotoo. Sijui hicho nini lakini siwezi ishi bila.

Timu gani ya mchezo unafuata? Unafuata timu ya Manchester United. Timu ya Manchester United inacheza katika ligu ya uingereza. Ni timu ambayo nimekuwa shabiki wake tangu, nikiwa umri wa makamu hapo. Ni timu ambayo nimeshabikia napenda jinsi wanavyocheza mpira, inamafan ambao pia wanafanya kue hai katika michuano.

Jee, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Naam nimefanya kazi ya kujitolea. Mwanzo nilifanya kazi ya kujitolea katika hospitali ya level nne ya Kiambu kama intern pale. Pale ni unapata kuwa hakuna kutegemea mshahara na unapaswa kufanya kazi. Inavyostahili bila any motivation yaani na sikuwa na ugumu wote wakati niliikuwa nikifanya pale manake ati kuwa saa kwa ajili silipwi. Nimefanya kazi ninavyo stahili, nafika kwa wakati na pia naondoka kwa wakati. Hakukuwa tashwishi yoyote.

Unafanya nini kulinda mazingira? Jambo kubwa sana ninalolifanya ili kuzingatia mazingira ama kuyalinda mazingira yangu. Mwanzo situpi uchafu pasipojaa. Lazima nitafte jagala ndio nitupe uchafu yangu pili naufanya upanzi wa miti wakati kunanyesha kama sasa hivi.